Mfanyi biashara bora ninae mjua anitwa Jimmy wa Njigi Napenda mfanyi biashara huyu kwa sababu ya bidii anaefanya katika biashara yake. Kitu cha ajabu kinachofanya nikumbuke mshahara ya mfanyi biashara huyu ni kwa sababu Alinunuwa gari lake la kwanza akiwa katika chuo kikuu ninacho jifunza kutoka kwake ni kuwa Lazima tutie bidii kwa kila kitu ili tufaulu jinsi anavyo fanya biashara inanipendeza kwa sababu wanafanya biashara kwa uaminifu na bidii.

Ndio ninapenda kufanya kazi za nyumbani kazi za nyumbani husaidia katika kusafisha nyumba kama vile kuosha vyombo kupiga deki hizi kusaidia kusafisha nyumba aupia kazi za nyumbani husaidia kuleta ushirikiano katika familia kwa sababu ninapofanya kazi hizi mimi hushirikiana na ndugu zangu ili kuvimaliza kwa haraka kwa hivyo kuleta ushirikano mwema katika familia.

Mchezo ambao ningependa kuujaribu ni mchezo wa karate. Kwa sababu mchezo wa karate huimarisha afya yamwili na kusaidia mazoezi ya mwili na kuongeza nguvu mchezo wa karate pia hukuza nidhamu binafsi kwa sababu karate hufundisha heshima umilivu na kujidhibiti mchezo huu pia husaidia mtu kujilinda kwa sababu hutoa stadi za kujilinda dhidi ya hatari au mashambulizi.